Ndiyo, nishawahi jifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Niliaanza kujifunza kwa sababu nilivutiwa na muziki na sauti mzuri ya gitaa. Mwanzoni, ilikuwa ngumu kidogo kujifunza kuishika nyuzi na kupiga kwa mpangilio sahihi. Lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara, niliendelea kuimarika vizuri.

Ningependa kuona maendeleo mbalimbali katika jamii yangu ili kuboresha maisha ya watu wote. Kwanza, ningetaka kuona elimu ikimaishwa kwa kujenga shule bora na kuwapatia wanafuzi vifa vya kutosha vya kujifunza. Elimu itasaidia vijana kupata maarifa na ujuzi wa kujitegemea baadae. Pili ningependa kuona maendeleo ya miundo mbinu kwa barabara nzuri, maji safi na huduma bora za afya. Hii ita rahisisha usafiri kuzuia magonjwa na kuboresha hafya ya jamui kwa ujumla.

Ninapo karibia muda wa mwisho wa kukamirisha kazi, huwa najipanga vizuri hili kuhakikisha ninatekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Huanda ratiba inayosaidia kugawa kazi katika vipande vidogo vinavioweza kudhibitiwa. Pia uweka vipao mbele kulingana na umuhimu wa kila kazi hili kuepuka musongomano wa mawazo.

Mimi ninaamini sana kampuni ya teknolojia ya google. Kampuni hii inavutia kwa sababu inatoa huduma nyingi zinazo rahisisha maisha ya kila siku. Kama vile kutafuta mtarifa mtandaoni, kutuma barua pepe, na kuhifadhi kumbukumbu za usalama. Google pia huweka mkazo mkubwa katika ubunifu na usalama wa taarifa za watumiaji.

Ningependa kuimarisha ujuzi wa kufutafuta na kuchambua tarifa kwa ufanisi. Ujuzi huu ni muhimu sana katika masomo na katika maisha ya kila siku kwa sababu, unisaidia kupata tarifa sahihi kwa haraka na kufanya maamuzi bora. Kwa kuimarisha ujuzi huu, nitaweza kutofautisha tarifa za ukweli na zisizo sahihi.

Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa umakini na mantiki. Hesabu hunifundisha jinsi ya kutatua matatizo kwa hatua na kuwa mvumilivu hadi nipate jibu sahihi. Pia hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kuhesabu pesa kupanga muda wa kufanya maamuzi sahihi.

Napenda kuandika kwa sababu unipanafasi ya kueleza mawazo na hisia zangu kwa uhuru. Nina poandika nahisi utulivu na furaha kwa sababu naweza kupanga mawazo yangu vizuri. Kuandika unisaidia pia kujifunza mambo mapya na kuboresha uwezo wangu walugha. Zaidi ya hayo, napenda kuandika kwa kuwa unifanya nijiamini na kushiriki mawazo yangu na wengine kwa urahisi.

Mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na ya kutekeleza kwa njia tofauti. Kila ninapokutana na changamoto, hujitahidi kutafuta suluhisho, la kipekee badala ya kufuata njia za kawaida. Ubunifu hunisaidia kujieleza vizuri, hasa katika masomo na shughuli za kila siku.

Timu yangu bora ya mpira wakiragbi wa marekani ni New England Patriots. Napenda timu hii kwa sababu inahistoria nzuri ya ushindi na imekua ikipeperusha vyema bendera ya mchezo huu kwa miaka mingi. Mchezaji wake huonyesha nidhamu, mshikamano na bidii kubwa wanapo kuwa uwanjani. Pia ninapendezwa nambinu zao za kisasa za kucheza na uwezo wao kubadilikana kulingana na mpizani.

Napenda habari za mtandaoni kwa sababu zinapatikana kwa urahisi na kwa haraka. Kupitia simu au kompyuta, naweza kupada taarifa ampya wakati wowote bila kusubiri magazeti au taarifa za radio. Hii hunisaidia kufahamu matukio yanayoendelea nchini na duniani kwa wakati unaofaa. Pia habari za mtandao hunipa nafasi ya kusoma kutoka vyanzo mbalimbali na kuchagua mada ninazozipenda.

Mimi hutumia muda wangu na familia yangu kwa njia mbalimbali zinazotuletea furaha na umoja. Mara nyingi hukaa nao jioni tukizungumza kuhusu siku yetu na kushirikiana mawazo. Pia hupenda kula chakula pamoja kwani hutupa nafasi ya kufurahia ushirikiano na kujifunza kuthaminiana.

Ndio, nishawahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa mara chache. Kila ninapo pata nafasi, napenda kutembea maonyesho haya kwa sababu hunipa fursa ya kuona kazi mbali mbali za wasanii. Kazi za sanaa, hunipa uchoraji kama vile uchoraji, viwango na michoro hunifanya, nitafakari kwa kina kuhusu huu ubunifu na vipaji vya binadamu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupumzika ili kurejesha nguvu. Maranyingi hula chakula cha mchana, kisha hutembea kidogo au hukaa mahali penye utulivu. Pia hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu au kusoma kwa muda mfupi. Mapumziko haya hunisaidia kupunguza uchovu na kunipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya usiku.

Mimi hufua mara mbili kwa wiki. Hii hunisaidia kuweka nguo zangu safi na nadhifu wakati wowote. Kwa kawaida nafua katikati ya wiki na mwisho wa wiki ili nisikusanye nguo nyingi. Kufua mara kwa mara hunifanya nijisikie vizuri na hunisaidia kudumisha usafi wa kibinafsi.

Ninajitunza kwa kufanya mambo mbalimbali yanaosaidia afya yangu ya mwili na akili. Kwanza uhakikisha nakula chakula bora chenye viratubisho nakunywa maji ya kutosha kila siku. Pia ufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kuimarisha afya na nguvu za mwili yangu.

Nimewahi kununua tikiti za tukio mara kadhaa katika maisha yangu. Mara nyingi, hununua tikiti hizo pale ninapopata fursa ya kuhudhuria matukio ya burudani na au kielimu kama vile tamasha mkutano au shindano la mchezo. Kununua tikiti hunifanya nijisikie mwenye furaha na msisimko kwa sababu najua nitapata uzoefu mpya na wakipekee.

Napenda kusafiri na ramani kwa sababu huni saidia kujua mwelekeo na mahali ninapoelekea bila kupotea. Ramani hunipa hujasiri na kuchunguza maeneo mapya kwa kuwa ninaweza kuona njia mbali mbali na kuchagua ilio salama au fupi zaidi. Pia hunifundisha kupanga safari yangu mapema na kutumia muda vizuri.

Mimi napenda siasa kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa jinsi nchi inavyo endeshwa na maamuzi yanayoathiri maisha ya wananchi. Kupitia siasa najifunza kuhusu haki, wajibu na umuhimu wa kushirikiana katika maendeleo ya jamii. Pia siasa hunisaidia kufuatilia viongozi, kutathmini utendaji wao na kutoa maoni yangu kwa njia ya amani.

Mimi ninapenda zaidi kutumia mfumo wa simu wa android. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi kutumia na unanipa uhuru wa kubadilisha mpangilio wa simu yangu kulingana na mahitaji yangu. Android pia ina programu nyingi muhimu zinazo patikana kwa rahisi kwenye duka la programu.

Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huondoa muda. Naweza kuchagua bidhaa ninazohitaji nikiwa nyumbani bila kusafiri au kusimama kwenye foleni ni ndefu. Pia mtandaoni kunanipa nafasi ya kulinganisha bei na ubora wa bidhaa tofauti kabla kufanya uamuzi. Mara nyingi hupatikana ofa na kupunguza na punguzo ambazo hunisaidia kuokoa pesa.

Ninamkumbuka sana mwalimu mmoja kutoka shule yangu aliyekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu. Mwalimu huyu alikuwa mkarimu, mvumilivu na alipenda wanafunzi wake kwa dhati. Alitufundisha kwa bidii na kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo bila kuchoka. Mbali na masomo, alitufundisha nidhamu, heshima na kujituma katika maisha.

Ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku kwa kuchukua hatua rahisi lakini muhimu. Kwanza, kutumia mifuko ya vitamba badala ya mifuko ya plastiki ninapo enda dukani. Pia, ubeba chupa ya maji inayoweza kutumika mara nyingi ilikuepuka kununua chupa za plastiki za matumizi ya mara moja.

Nimekuwa nikijitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Mojawapo ya njia ni kushiriki katika usafi wa mazingira. Kama vile kukusanya taka na kusafisha maeneo ya umma pia huwasaidia watoto na wazee pale wanapo hitaji msaada. Hasa katika shughuli ndogo ndogo za kila siku.

Mchezo ninao penda sana kuutazama ni mpira wa migu na penda kuutazama kwa sababu unasisimua na unaunganisha watu wengi kutoka sehemu mbali mbali. Wakati timu ninaoipenda inapocheza uhisi furaha na msisimko mkubwa mpira wa migu pia unifundesha umuhimu wa ushirikiano.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi. Kila mara ninajitahidi kusikiliza mawazo yao nakutoa maoni yangu kwa lugha nzuri ili kuepuka migogoro. Tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu na ujumbe wa mtandaoni ili kuhakikisha kazi inaendelea vizuri.

Napendelea kusoma kwa sababu kuna nipa maarifa mapya na kusaidia kupanua ufahamu wangu kuhusu huu dunia. Kupitia kusoma naweza kujifunza mambo mbalimbali kama sayansi, historia na teknolojia ambayo hunisaidia katika masomo na maisha ya kila siku. Pia kusoma hunijenga nidhamu na kuniongeza uwezo wa kufikiria kwa kina.

Ninapenda kula popcorn kwa sababu ni chakula chepesi na chenye latha nzuri. Mara nyingi hunipafuraha ni napo kitafuna hasa ni napo kuwa ni kitazama filamu au kusoma. Popcorn hunifanya ni jiskie ni meridhika bila kula chakula kizito sana. Pia ni rahisi kuandaa na inaweza kuliwa nyumbani au nje.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu na kuwaheshimu mawazo yao. Huamini kuwa kila mtu ana mchango muhimu. Hivyo nawapa nafasi ya kushiriki bila kuogopa. Pia napenda kusaidiana badala ya kushindana. Ili tufikie malengo ya pamoja.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo haziwezi kufutika rahisi akilini mwangu. Mojawapo ni kucheza na marafiki wakati wa mapumziko. Ambapo tulicheka, kushirikiana na kujifunza umuhimu wa urafiki. Pia nakumbuka walimu wangu waliokuwa na moyo wa kutujali na kututia moyo kufanya bidii katika masomo yetu.

Mimi hugawanya taka zangu kila siku ili kulinda mazingira. Taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula huzitenga na kuzitumia kama mbolea ya mimea. Plastiki, chuma na karatasi nazihifadhi kando kwa ajili ya kuhurejelewa. Kwa kufanya hivyo napunguza uchafu wa mazingira na kusaidia usafi wa jamii.

Napenda kufanya mambo mengi nikiwa na familia yangu kwa sababu hunipa furaha na amani. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja na kuzungumza kuhusu siku zetu. Jambo linalo tusaidia kuelewa zaidi. Pia, tunafurahia kula chakula pamoja hasa wakati wajioni au wikendi. Wakati mwingine, tunatazama televisheni au filamu pamoja na kucheka.

Ningependa kupata mafunzo ya kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na matumizi ya teknolojia kazini. Mafunzo haya, yatanisaidia kuelewa mawazo yangu, kwa uwazi. Kushirikiana vizuri na wenzangu na kutumia zana za kisasa kwa ufanisi zaidi. Pia, ningependa mafunzo ya uongozi ili nijifunze kupanga kazi vizuri.

Mimi huwa naanza kwa kuwa mkarimu na mwenye tabasamu kwa watu ninaokutana nao. Napenda kujitambulisha na kuanzisha mazungumzo ya kawaida ili kufahamiana. Pia hushiriki katika shughuli za pamoja kama michezo, masomo au kazi za kijamii jambo linalosaidia kukutana na watu wengi maslahi yanayofanana na yangu.

Mimi hutazama video zangu nikiwa mtandaoni kupitia majukwaa mbalimbali ya kijidigitali. Majukwaa linalotumika zaidi ni YouTube kwa sababu lina video nyingi za elimu, burudani na habari. Pia hutazama video kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook na TikTok. Ambako napata video fupi na za kuvutia kwa urahisi.

Mimi hupiga picha mara kwa mara. Hasa ninapokuwa na tukio muhimu au nikiona jambo nzuri. Si lazima niwe na kamera maalumu kwani mara nyingi hutumia simu yangu kupiga picha. Napenda kupiga picha wakati wa safari, nikiwa na familia au marafiki. Na pia ninapoona mandhari ya kuvutia.

Mji wangu wa kuzaliwa una hadithi ya kipekee inayopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Inasemekana kuwa ulianzishwa na watu waliotafuta makazi salama yenye ardhi, yenye rutuba na maji ya kutosha. Walipofika, walivutiwa na mazingira mazuri na wakaamua kuanzisha makazi yao hapa.

Ninapo kuwa na furaha, hujifurahisha kwa kufanya mambo yanayonipa amani na tabasamu. Maranyingi, husikiliza muziki ninaoupenda au kuzungumza na marafiki zangu. Jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Pia hupenda kucheka, kushiriki hadithi au kutazama video za kuchekesha.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadhaa muhimu zinazomsaidia kuwaongoza wengine kwa mafanikio. Kwanza, anapaswa kuwa mwaminifu ili watu wamuamini na kuheshimu maamuzi yake. Pili, kiongozi mzuri ni mwenye kusikiliza mawazo ya wengine na kuwaheshimu. Jambo linalojenga umoja na ushirikiano.

Ndiyo mimi hununua vitu kwa kutumia simu yangu mara kwa mara simu hunirahisisha kununua bidhaa bila kuenda dukani hasaa kupitia programu na tovuti za mtandaoni ninaweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja na kuchagua bidhaa bora kwa urahisi pia malipo ya kutumia simu ni salama na ya na ni ya haraka sana.

Mimi hutumia programu mbalimbali mara nyingi kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Programu ninayotumia zaidi ni whatsapp kwa sababu hunisaidia kwa uwasiliano kwa urahisi na marafiki familia na wenzaangu wa shule. Pia hutumia youtube kutazama video za elimu na burudani jambo linalo nisaidia kujifunza mambo mapya.

Kazini kipaumbele kikubwa katika mawasiliano ni wazi na heshima. Mawasiliano yaliyo wazi husaidia wafanyikazi kuelewa vizuri, kuepuka migogoro na kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Ni muhimu kutoa taarifa kwa wakati na kwa njia rahisi kueleweka ili kila mtu ajue wajibu wake.

Mwandishi wa vitabu ninaye penda zaidi ni yule anayeandika kwa lugha rahisi na yenye kuvutia. Na penda mwandishi wanao weza kueleza mawazo ya okwanjia inayo ifanya nifikirie na kujifunza mambo mapya. Vitabu vya mwandishi ninaye penda hunisaidia kupanua upeo wa mawazo kunipa maarifa na kufundisha maadili mema.

Napenda upepo wa asili badala ya kutumia AC kwa sababu hunifanya nijisikie huru na karibu zaidi na mazingira. Upepo huleta hewa safi na baridi ya kawaida bila kelele wala matumizi makubwa ya umeme. Pia hunikumbusha uzuri wa asili na hunisaidia kupumzisha akili.

Ninapokutana na udhaifu wangu kazini. Kwanza, hujitathmini ili kuelewa vizuri nakubali kuwa hakuna mtu mkamilifu. Hivyo huona udhaifu kama fursa ya kujifunza na kuboresha uwezo wangu. Huomba ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu pale inapohitajika na pia hujitahidi kujifunza ujuzi mpya.

Timu yangu ninayependa ya mpira wa miguu inanipa furaha na hamasa kubwa kila ninapo iona ikicheza. Napenda timu hii kwa sababu ya juhudi zao, mshikamano na wachezaji na nidhamu wanao onyesha uwanjani. Kila mechi yao hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja na kutokata tamaa hata mambo yanapo kuwa magumu.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria na kunipa nafasi ya kuota ndoto kubwa. Hadithi hizi hunifundisha mambo mapya kwa njia ya kusisimua kama vile ujasiri uvumiliwu na nguvu ya matumaini. Pia hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku kuwa kuwa huwa zimejaa matukio ya kushangaza.

Utoto wangu ulikuwa na kumbukumbu nyingi nzuri ambazo bado hunifurahisha ninapozikumbuka. Ninakumbuka nilivyopenda kucheza na marafiki zangu nje ya nyumba. Tukicheza michezo mbalimbali kama kukimbizana na mpira. Tulikuwa tukicheka sana bila kujali chochote. Pia nakumbuka siku nilizokuwa nikikaa na familia yangu jioni. Tukizungumza na kusimulia hadithi.

Ninacho fanya kinacho nifanya nifurahie sana ni kusoma na kujifunza mambo mapia. Kila ninapo pata muda napenda kusoma vitabu au habari mtandaoni. Kwa sababu hunipamarifa na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Pia hunisaidia kukuza uwezo wangu wa kufikiria na kuelewa masuari mbali mbali.

Aina ya sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya kuchora. Napenda sanaa hii kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha mawazo na ha hisia zangu kwa kutumia rangi na picha. Kupitia uchoraji, mtu anaweza kueleza furaha huzuni au ndoto bila kutumia maneno. Pia sanaa ya kuchora unisaidia kupumzika na kuongeza ubunifu wangu.

Ninapenda kutazama aina mbalimbali za filamu, lakini zaidi napendelea filamu za kusisimua na za mafundisho. Filamu za kusisimua hunifanya nibaki makini tangu mwanzo hadi mwisho kwa sababu ya matukio yake yenye mvuto. Pia napenda filamu za vichekesho kwa sababu unifanya nicheke na kupunguza mawazo.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo madogo ya kila siku. Mara nyingi vichekesho kutoka kwa marafiki zangu hunifanya nijisikie na furaha na kusahao mawazo. Pia video za kuchekesha ninazotazama mtandaoni hunipa tabasamu na kunifanya nipumzike. Wakati mwingine kumbukumbu za matukio ya zamani yenye furaha hunifanya nicheke bila hata kutarajia.

Mimi upanga kazi zangu kwa kuanza kuweka ratiba ya kila siku. Kila asubui uandika mambo muhimu ni nayo taka kufanya ili nisipoteze muda. Kazi ngumu uzifanya mapema wakati nikiwa na nguvu nyingi. Na kazi ndogo huziacha baadaye pia huweka muda wa mapumziko ili nijipumzishe na kue puka kuchoka.

Ninajitahidi kulinda masingira kwa kufanya mambo madogo lakini yenye manufa kila siku. Kwanza, napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu badala ya mifuko ya nailoni. Pia, utenganisha takazangu ili zinazo weza kurejelewa zitumike tena napenda kupanda miti au mahuwa karibu na nyumbani ili kusaidia kuhifadhi hewa safi.

Sipendi chakula chenye mafuta kwa sababu mara nyingi hunifanya nijisikie vibaya baada ya kukila. Chakula cha aina hii huweza kusababisha tumbo kuuma na kujisikia mzito. Pia najali afya yangu nanajua kuwa kula mafuta mengi kunaweza kusababisha magonjwa mbali mbali. Napendelea kula chakula chepesi na chenye virutubisho ambacho hunipanguvu na kunifanya nijisikia vizuri.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara kadhaa na kila safari huwa ni tukio la kipekee kwangu. Nilipofika ufukweni kwa mara ya kwanza, nilivutiwa sana na ukubwa wa maji na mawimbi yaliyokuwa yakigonga ufukwe taratibu. Hewa safi ya bahari na sauti ya mawimbi hunipa utulivu wa moyo.

Ndio, nishawai kufuga mnyama nyumbani. Nilifuga mbwa ambaye alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Kila siku, nilimhudumia kwa kumpa chakula, maji na kumsafisha. Mbwa huyo alinipa furaha na ulinzi. Hasaa wakati wa usiku. Kufuga mnyama kulinifundisha kuwajibika, kuwa na upendo na kujali viumbwa wengine.

Ninapokuwa na furaha nyumbani, huwa nafanya mampo mbalimbali yanayonipa amani na ra. Mara nyingi, napenda kuzungumza na familia yangu, kucheka na kushirikiana hadithi za kila siku. Pia, upenda kusikiliza muziki au kutazama vipindi vinavyo. Vipenda. Wakati mwingine, usaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kupika au kusafisha.

Mahali pazuri zaidi nishawai kusafiri ni diani. Nilivutiwa sana na mchanga wake mweupe na maji ya bahari yaliyo safi na blu. Mazingira yalikuwa tulivu na hewa safi ya bahari ilinifanya nijisikie mwenye furaha na amani. Pia nilifurai kutazama machoya ya jua na kutembea ufukweni.

Napenda zaidi keki ya chokoleti. Keki hii hunivutia kwa sababu inaladha tamu na harufu nzuri sana. Chokoleti hunifanya nijisikie furaha ninapokula. Hasa ikiwa keki ni laini na imetengenezwa vizuri. Pia napenda keki ya chokoleti kwa sababu inaweza kuliwa wakati wa sherehe au hata nyumbani kama vitafuno.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kunanipa furaha na kunanifanya nijisikie huru. Kupika hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu kwa kuchanganya viungo mbali mbali na kujaribu mapishi mapya. Pia hupenda kupika kwa sababu huniruhusu kuwafurahisha watu ninaowapenda kwa chakula kitamu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue. Napenda rangi hii kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Kila ninapoiona, moyo wangu hutulia na mawazo yangu kuwa safi. Mara nyingi, ninaiona rangi ya blue angani wakati wa mchana, hasa anga linapokuwa safi bila mawingu. Pia ninaiona kwenye maji ya bahari na mito, jambo linalonifanya niipende zaidi.

Mimi hupenda kula wali na maharagwe jioni. Chakula hiki hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye nguvu bila kuwa mzito sana kabla ya kulala. Wali hunipa nishati na maharagwe yana proteini zinazosaidia afya ya mwili wangu. Pia napenda kula chakula hiki kikiwa na mboga kama sukumawiki au mchicha kwa sababu huongeza ladha na virutubisho.

Ndiyo, nishawahi kuenda kwenye tamasha la muziki mara moja na lilikuwa tukio la kufurahisha sana. Tamasha hilo lilifanyika jioni. Lilikuwa na waimbaji maarufu walio burudisha kwa nyimbo za utamu. Kulikuwa na watu wengi waliokusanyika pamoja na kuimba na kucheza kwa furaha.

Nyama ninaye fuga nyumbani ni umbwa. Umbwa wangu ni rafiki yangu wa karibu sana. Kila siku kumlisha, kumpa maji na kumtunza vizuri ili awe na afya njema. Umbwa hunisaidia kulinda nyumbani na kunifanya nijisikie salama. Pia unifurahisha na kucheza nami na kunikaribisha kwa furaha ninaporudi nyumbani.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda. Napenda juisi kwa sababu ina ladha tamu na hunipa nguvu mwilini. Pia hunisaidia kubaki na afya njema kwa kuwa ina vitamini nyingi. Mara nyingi hunywa juisi wakati wa asubuhi au baada ya kazi ili kujiburudisha.

Mimi hunyoa nywele mara kwa mara ili kuonekana nadhifu na kujisikia safi. Kwa kawaida, ninanyoa nywele kila baada ya wiki mbili au tatu kulingana na jinsi zinavyokuwa. Ninapenda mtindo mfupi kwa sababu ni rahisi kutunza na unanifanya nijisikie huru. Kunyoa nywele hunisaidia pia kudumisha usafi na kuongeza kujiamini katika maisha yangu ya kila siku.

Mchezaji wangu bora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Ninampenda sana sababu anauwezo mkubwa wa kucheza katika nafasi tofauti na kusaidia timu yake kushinda Lebron ni mchezaji mwenye nguvu, kasi na akili ya mchezo. Pia ni kiongozi mzuri uwanjani na huwapa moyo wachezaji wenzake.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri na hunipa nguvu mwilini. Kuku ukiandaliwa vizuri huwa mtamu sana, hasa ukiwa na viungo vizuri. Wali hufanya chakula hiki kishibishe, na kunifanya nijisikie nimeshiba vizuri.

Kwanza, uwanza kwa kuandika kazi zote ninazo paswa kufanya katikati wiki nzima. Kisha, uzipanga kulingana na umuhimu na muda wake. Kila siku, hupewa kazi maalum ili nisiwe na msongamano wa majukumu. Pia, huweka muda wa kupumzika ili kuepuka kuchoka. Kupanga wiki, yangu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kumaliza majukumu kwa wakati na kuwa na utulivu wa mawazo.

Ninaempenda sana mchezaji wa mpira wa miguu anaitwa Leonel Messi namkubali kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa na nidhamu ya hali ya juu. Anawezo mzuri wa kukamilika mpira, kufunga mabao na kutoa pasi sahihi kwa wenzake. Pia ni mnyenyekevu, ndani na nje ya uwanja. Jambo linalovutia zaidi.

Mimi hukaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa salamu za kirafiki na tabasamu ili wajisikie huru. Huwa nawajulisha kuhusu mazingira ya kazi na kuwafahamisha wenzangu ili wajione nisehemu ya timu. Pia huwasaidia kuelewa majukumu yao na kuwapa moyo. Wakuuliza maswali bila uwoga wawote.

Mimi huwenda kwa sinema mara chache hasa wakati ninapopata muda wa mapumziko. Maravnyingi huwenda wikendi au wakati kuna filamu mpya ninayoipenda. Hua naenda kwa marafiki au ndugu ili kufurahia pamoja kwangu. Kwenda sinema hunisaidia kupumzika na kujiburudisha baada ya shughuli za kila siku.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani, wa chumvi na viungo laini. Sipendi chakula chenye mafuta mengi au viungo vikali sana kwa sababu hunisumbua tumbo. Napenda chakula chenye ladha ya asili kinachotayarishwa kwa umakini. Kama mboga zilizochemshwa vizuri au wali uliopikwa vizuri. Ladha hii hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia mlo wangu kila siku.

Mimi napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu wa muda mzuri wa kuzingatia majukumu yangu. Nikiwa nyumbani, sihitaji kusafiri. Hivyo naokoa muda na nguvu. Pia hunipa uhuru wa kupanga ratiba yangu vizuri na kufanya kazi kwa kazi ninavyo imudu.

Ndiyo, nishawai kusafiri kwa ndege mara moja maishani mwangu. Safari hiyo ilikuwa ya kusisimua sana kwa kuwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege. Nilifurahia kuona jinsi ndege ilivyopaa juu ya anga na mandhari nzuri ya ardhi nikiwa juu. Pia, wakati wakusafiri, nilijisikia salama na nilipewa huduma nzuri.

Ndiyo nishawahi kulima nyumbani na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nililima mazao kama mboga na mahindi kwenye shamba ndogo karibu na nyumba yetu. Kazi ya kulima ilinifundisha uvumilivu na bidii kwa sababu uhitaji muda na juhudi. Pia ilinipa furaha kuona mazao yakikua na hatimaye kuvuna.

Napenda kuchora kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kuelewa mawazo yangu kwa urahisi. Wakati ninapochora, najisikia huru na mtulivu kwa sababu mawazo yangu hubadilika kuwa picha. Kuchora hunifanya nitumie ubunifu wangu na kunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo.

Ninafwata mfereji wa runinga unao nivutia sana kwa sababu ya vipindi vyake bora. Mfereji huo huonyesha vipindi vya elimu habari na burudani ambavyo hunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku. Napenda zaidi vipindi vinavyo elimisha na kutoa taarifa sahihi kwa jamii. Pia mfereji huo unavipindi vya watoto na watu wazima hivyo familia nzima hunufaika.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni mtu mwenye bidii nidhamu na maono mazuri. Huamka mapema kila siku ili kufungua biashara yake kwa wakati na kuwahudumia wateja kwa uaminifu anajali sana ubora wa bidhaa. Anazo ziuza na kuhakikisha bei zake ni rafiki kwa wateja. Pia mfanyabiashara huyu ni mkarimu na mwenye heshima kwa wateja na wafanyakazi waki.

Sera muhimu za kampuni ni zile zinazo linda haki za wafanyi kazi na kusaidia kampuni kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, sera ya usawa na heshima kazini ni muhimu kwa sababu inahakikisha kila mfanyi kazi anatendewa kwa haki bila ubaguzi. Pili, sera ya mawasiliano wazi husaidia wafanyi kazi kuelewa majukumu yao ya kushirikiana vizuri.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kujua mawazo na uzoefu wa watu wengine. Kupitia maoni hayo, huweza kujifunza mambo mapya na kuelewa mitazamo tofauti kuhusu mada. Mbalimbali. Pia maoni mtandaoni hunisaidia kufanya maamuzi sahihi hasa ninapo taka kununua bidhaa au kujifunza jambo fulani.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini. Huanza kwa kuthamini kazi nilizo fanya mwezi uliopita ili kujua mafanikio yana changamoto. Kisha huandika malengo machache yaliyo wazi na yanayo wezekana kutekelezwa kulingana na majukumu yangu. Huandaa ratiba ya kazi ili kugawanya majukumu kwa siku na wiki tofauti.

Aprili ni mwezi wanne katika mwaka. Ni mwezi mwenye hali ya hewa ya mvua katika maeneo mengi. Jambo linalo saidia mimea kukua vizuri. Wakulima hufurahia Aprili kwa sababu mashamba yao hupata maji yakutosha. Pia ni mwezi unaoleta hewa safi na baridi kiasi.

Ningependa kumshahuri mtu anayeanza kazi awe na nidhamu na moyo wa kujifunza. Ni muhimu aheshimu wenzake na kufuata sheria za kazi ili ajenge uhusiano mzuri kazini. Pia awe mvumilivu kwa sababu mafanikio hayaji haraka. Ajifunze kutokana na makosa badala ya kukata tamaa ya kukata.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe mara kadha. Wazo hili hunijia hasa ninapo ona watu wakifanikiwa kupitia ubunifu, bidii na ujasiri wao. Kuanzisha biashara, hunipa matumaini ya kujitegemea, kuongeza kipato na kutimiza ndoto zangu bila kutegemea sana ajira. Ninapo fikiria biashara hujiuliza niya aina gani itanifaa kulingana na ujuzi na mazingira yanayo nizunguka.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu katika maisha yangu ni mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuwa mwaminifu katika kila ninachofanya. Kupitia ushauri wake, niljifunza kuwa na mafanikio. Hayaji ya kwa bahati bali kwa kujuhudi na subira. Hati kuwa mfano mzuri kwa vitendo vyake.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbali mbali. Kwanza hutumia runinga kutazama taarifa za habari hasa wakati wa jioni kwa sababu hunipa habari kwa picha na maelezo ya kina. Pili, husikiliza radio ambayo hunisaidia kupata habari za haraka. Nikiwa kazini au safirini. Pia hutumia interneti kupitia simu au kompyuta.

Teknolojia ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Imenirahisisha mawasiliano elimu biashara na upatikanaji wa taarifa kwa haraka. Kupitia simu ya za mkononi na kompyuta, watu wanaweza kujifunza kufanya kazi na kuwasiliana na wengine waliopo mbali.

Neno rahiisi linamaana ya kitu ambacho hakina ugumu au kinaeleweka kwa urahisi. Kitu rahisi hakihitaji juhudi kubwa kuifanya au kukielewa. Mfano, maelekezo rahisi humsaidia mtu kutekeleza kazi bila kuchanganyika. Katika maisha ya kila siku, watu wengi hupenda mambo rahisi kwa sababu huonekana muda na nguvu. Maisha rahisi pia hupunguza msongo wa mawazo.

Treni ni chombo muhimu cha usafiri kinacho tumika kusafiri watu na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa haraka na usalama. Treni usafiri juu ya reli na mara nyingi hubeba abiria wengi kwa wakati moja. Hii husaidia kupunguza msongamano wa barabara na kuokoa wa muda wa wasafiri. Kwa upande mwingine, treni uchangia maendeleo na uchumi kwa kurahisisha biashara na usafirishaji wa bidhaa.

Neno nisaidie lina maana kubwa sana katika maisha ya kila siku. Ni neno linaloonyesha unyenyekevu na uhitaji wa msaada kutoka kwa mtu mwingine. Unapotamka neno hili. Unaonyesha kuwa huwezi kufanya jambo fulani pekee yako na unahitaji msaada wa wengine.